Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi, lakini sichukulii kama burudani ya kupoteza muda, naiona kama njia ya kunoa akili wala sio kutoroka uhalisia kama watu wengi wanavyodanganyika. Kuchora, hunilazimisha kuangalia vitu kwa undani badala ya juu juu, jambo ambalo watu wengi huwa wavivu kufanya. Kupaka rangi, unifundisha subira. Kwa sababu matokeo mazuri, hayaji kwa haraka wala kwa kubahatisha. Nikiingia kwenye michoro, siendi kutafuta sifa bali kuboresha uwezo wangu. Ukweli ni kwamba, kama huna nidhamu kuchora hubaki kuwa michezo ya kitoto isiyo na mwelekeo. Mimi nachora ili nijikosoe wala siyo kujifariji. Kila mchoro wangu ni jaribio la kushinda ule wa jana.

Napiga picha mara chache si kwa mazoea ya ovyo au kila kitu kinacho onekana. Sifanyi picha kwa wingi ilinijisikie nimefanya kitu. Napiga pale tu kuna maana au lengo. Nikiamua kupiga picha nafanya kwa makusudi si kwa kubonyeza tu kamera kama roboti. Sitaki maktaba ilio jaa takataka za picha, zisizo na ujumbe. Ubora kwangu unadhamani kuliko idadi na hilo ndilo watu wengi hushindwa kuelewa. Wengi hupiga picha kila siku lakini hawajui hata wanacho tafuta. Mimi napiga picha ili kunasa wazo, hisia au hadithi, si kujaza kumbukumbu ya simu. Kuna nyakati napiga mara kadha kwa wiki na kuna vipindi sifanyi hata moja kwa mwezi. Hilo halionyeshi uvivu bali nidhamu ya kuchagua.

Somo nililo lipenda shuleni lilikuwa sayansi kwa sababu haliruhusu ubabaishaji wala majibu ya kubuni. Lili nilazimisha kufikiri kuuliza kwa nini na kuthibitisha badala ya kuka riri kama kasuku. Nilipenda sayansi kwa sababu ukweli wake haujali hisia zako. Kama umekosea, umekosea tu. Wengine walikimbia somo hilo kwa kisingizio kuwa ni ngumu lakini mimi nililiona kama kichujio cha kuwatoa wavivu kiakili. Lilinifundisha kuchambua matatizo hatua kwa hatua badala ya kukurupuka. Pia lilinionyesha kuwa maendeleo hayatokani na maoni bali na ushahidi. Nilifurahia majaribio kwa sababu yalifichua haraka nani anaelewa na nani anadanganya.

Napenda wanyama wanao jitegemea na wenye nithamu. Sio wale wanao tegemea kubebwa kila wakati. Mbwa univutia kwa waminifu wao. Lakini zaidi napenda paka kwa sababu hawaji thalilishi kutafuta kukubalika. Pia napenda tai kwa sababu anaona mbali na hashindani na kelele za kundi. Simba hunivutia si kwa makelele yake bali kwa utulivu wake hanapo kuwa na uthibiti. Nachukia mtazamo wakupenda wanyama kwa suratu bila kuelewa tabia zao. Wanyama ni nao waheshimu ni wale wanao jua eneo lao wanajilinda na hawapotezi nguvu kwa vitu visivyo na maana. Hunifundisha mengi kuhusu mipaka, subira na muda sahihi wakuchukua hatua. Sioni uzuri katika mnyama asie na mwelekeo au mpangilio watabia.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kuanzia ukweli mtupu, si mapambo ya maneno. Sianzii kuandika kabla sijakusanya data kamili kwa sababu ripoti bila ushahidi ni hadithi ya kubuni. Nachambua matokeo kwanza kisha ndipo niangalie mchakato ulio sababisha matokeo hayo. Naandika kwa muundo, ulio wazi, lengo, mbinu, matokeo, changamoto na mapendekezo. Sijazi ripoti kwa vitu visivyo na maana ili ionekane ndefu. Nachuja kila sentensi, ijiulize. Inaongeza nini hapa? Nachora jedwali au takwimu pale inapobidi kwa sababu macho huamini ushahidi kuliko porojo na chukua muda kukosoa kazi yangu mwenyewe kabla mtu mwingine hajaifanya. Makosa nayarekodi wazi kwa sababu kuyaficha ni dalili ya hofu na uzembe.

Mimi kwa kusema ukweli napendelea upepo wa asili kuliko AC. Kwa sababu haujidangani kuliko ku aujidangani kuwa unathabiti mazingira wakati kimsingi unayakimbia. Upepo unanilazimisha kuzoea hali halisi badala ya kujifungia kwenye kisanduku cha baridi bandia AC ni nzuri, lakini mara nyingi ni kisingizio cha kustarehe kupita kiasi na kupoteza uimara wa mwili. Napenda upepo kwa sababu hubadilika, una tabia na hunifanya nihisi, mazingira, badala ya kunyamazisha. Watu wengi hupenda AC kwa sababu wanataka uthibiti kamili. Mimi napendelea changamoto ndogo ya asili. Upepo hunifanya niwe makini na mwili wangu. Si kumkabithi mashine kazi ya kuniambia nijisikieje.

Malengo yangu kazini siyo ya kupata mshahara bali kujenga thamani halisi inayoweza kupimika. Lengo langu la kwanza ni kuwa mtaalamu anayetoa matokeo si mtu anayejificha nyuma ya juhudi, zisizo na matunda. Nataka kuboresha ujuzi wangu kila mara kwa sababu kusimama ni sawa na kurudi nyuma. Ninalenga kufanya kazi kwa mifumo imara ili nisitegemee bahati au musukumo wa muda mfupi. Pia nalenga kujenga sifa ya kuaminika kwa sababu sifa ni mtaji kuliko cheti. Sitaki kubaki mfanyikazi wa maagizo. Nataka kuwa mtu wa suluhisho. Moja ya malengo yangu makubwa ni kuongeza ufanisi, si kuongeza kelele. Nataka kazi yangu ionyeshe athari wala siyo tu uwepo.

Ndio napenda kutembea msituni lakini si kwa sababu ya kutembea tu napenda msitu kwa sababu haujali hisia zako, unakulazimisha uwe makini na ulipe garama. Kutembea msituni, unitoa kwenye kelele bandia na kunirudisha kwenye uhalisia usio na mapambo. Huko hakuna makofi, kuna wewe, pumzi zako na mazingira. Msitu hunifundisha uvumilivu mwelekeo na kuheshimu mipaka. Ukikosea huko, hakuna mtu wa kukumbembeleza na hilo ndilo somo ambalo watu wengi hukimbia. Sipendi msitu kwa picha za kupakia mtandaoni napenda kwa athari yake kwenye akili. Hunilazimisha kufikiri kusikia na kuona kwa makini kuliko maisha ya kawaida.

Tunda langu la kupendezwa ni embe, lakini silipendi kwa sababu ya utamu tu kama mtoto mdogo. Nalipenda kwa sababu lina matumizi mengi na halijifanyi kuwa kitu kimoja. Unaweza kulila bichi, bivu, juisi, au hata kwenye chakula. Embe hunikumbusha kuwa kitu chenye thamani, siyo kile kizuri tu, bali kile chenye kubadilika na kuleta matokeo tofauti. Watu wengi husema wanapenda tunda fulani juu juu, lakini hawajui hata virutubisho au faida zake. Mimi sipendi tunda kwa ulimi pekee, nalipenda kwa akili pia. Embe lina nguvu, ladha na mchango. Si mapambo ya sahani. Pia halihitaji kupambwa sana ili liwe na maana. Ukiliharibu, linaharibika. Ukilitunza, linakulipa. Kama ilivyo kwa chaguo nyingi maishani.

Kinacho nifanya nifurahi sana si starehe za haraka wala vichekesho vya muda mfupi, bali kuona maendeleo halisi ndani yangu. Na furahia ninapo gundua nimepiga hatua kiujuzi au kiakili kuliko jana. Kila ninapo shinda tabia mbaya au vivu na pata furaha ya kina isiyo na kelele. Hunifurahisha kutatua tatizo mgumu lililokuwa likinichosha kwa sababu hunikumbusha kuwa ninaweza kukua. Pia hunitia furaha kuona kazi yangu inaleta matokeo yanayo onekana wala siyo sifa tupu. Sifurahishwi sana na pongezi nafurahishwa zaidi na ushahidi wa uwezo wangu. Ninapata furaha ninapo jifunza kitu kipya. Kinacho nifanya niwe mkali zaidi kifikra. Hata kushindwa hunipa furaha ya aina yake. Kama nimechota somo la kweli badala ya kisingizio.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano lakini si kwa sababu ya kutafuta makofi au vyeti vya kupamba ukuta. Nilingia mashindanoni ilinijipime, sio kujifariji. Mashindano hunivua uthuru haraka kwa sababu matokeo hayawezi kudanganywa. Yalinifundisha kuwa kushindwa si mwisho bali taarifa na kushinda sio uthibitisho wa kudumu. Wengi huingia mashindanoni ili wajisikie bora. Mimi niliingia ili nijue wapi niko thaifu. Kuna nyakati nilishinda na kuna nyakati nilipigwa vibaya bila huruma. Lakini hizo ndizo zilikua nyakati zenye thamani zaidi. Kwa sababu ndizo zilinilazimisha kubadilika. Mashindano yalinionyesha kuwa kipaji bila maandalizi ni mzigo.

Napendelea mfumo wa Android kuliko mifumo mengine. Sio kwa sababu ya umaarufu wake, bali kwa sababu hunipa uthibiti zaidi. Sipendi mifumo inayonifungia kwenye sanduku na kuniambia hivi ndivyo utumie. Kana kwamba mimi ni mtumiaji mjinga. Android huniruhusu kubadilisha, kurekebisha na kupanga simu kulingana na kazi zangu. Si ladha ya kampuni. Watu wengi huchagua mfumo kwa sababu ya jina au mtindo. Mimi nachagua kwa uwezo. Napenda kuwa na uhuru, wa kusanikisha, kufuata na kuendesha programu bila kubembelezwa Android inanipa chaguo pana za vifaa na bei. Badala ya kunilazimisha kwenye mstari mmoja wa bidhaa. Pia inanifaa kwa kazi si kwa kuonyesha hadhi. Najua Android ina kasoro zake lakini angalau inaniruhusu kuzirekebisha au kuzikwepa.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa shughuli zenye maana, wala siyo kukaa tu pamoja bila mwelekeo. Kufanya mazungumzo ya kweli, hunipa zaidi kuliko vicheko vya juu juu, visivyo na kina. Napenda kushiriki nao chakula na majadiliano yanayo fungua akili. Si kuangalia simu kila mtu kivyake. Pia napenda kuwasaidia katika kazi au mipango inayojenga. Kwa sababu familia si mapambo ni mfumo wa kushirikiana. Safari fupi au matembezi hunivutia zaidi kuliko kelele za starehe, zisizo na kumbu kumbu. Huwa napenda kusikiliza uzoefu wao na kujifunza badala ya kujifanya najua kila kitu. Sifurahishwi na ukaribu wa jina tu nataka ukaribu wa mawazo na malengo. Wakati mwingine, hata ukimya wa pamoja hunipa zaidi kuliko mazungumzo ya bure.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa vitendo vinavyo leta matokeo wala sio kwa kelele za kujionyesha. Sishiriki kwa kupenda kuonekana mwema nashiriki kwa sababu jamii dhaifu ni mzigo kwangu pia. Najiunga na shughuli zinazo lenga kutatua matatizo halisi kama usafi, elimu au afya. Sio mikutano ya kupoteza muda. Ninatoa mawazo na nguvu pale panapo hitajika, lakini sikubali kwenye sehemu ya uzembe wapamoja. Watu wengi hupenda kulalamika, mimi napendelea kubeba jukumu hata kama halina sifa. Ninasaidia pale ninapoona mchango wangu unaweza kubadilisha kitu. Wala sio pale tu kuna umati. Pia mimi hushilikiana na vijana ilikuwa himiza wajenge ujuzi badala ya kuishi kwa lawama.

Lengo langu la muda mrefu kazini siyo kubaki mfanya kazi wa kutekeleza magizo bali kuwa mtu wa kuunda mifumo na maamuzi. Nataka kujijenga hadi kufikia kiwango ambacho mchango wangu hauwezi kupuuzwa kirahisi. Sitarithika na cheo bila uwezo kwa sababu vyeo bila thamani ni mapambo tupu. Lengo langu ni kuwa mtalamu anaye tatua matatizo magumu wala siyo mtu wa kazi rahisi zinazorudiwa. Ninalenga kujenga ujuzi adhimu unaonifanya niwe muhimu hata mazingira yakibadilika. Pia nataka kufikia uhuru wa kitaaluma ambapo nachagua kazi kwa athari yake. Siyo kwa hofu ya bili peke. Sitaki maisha ya kukimbiza mshahara nataka kujenga thamani inayo nizidi mimi.

Ninaweka nenosiri salama kwa kuwacha kabisa ujinga wa kutumia majina, tarehe ya kuzaliwa au maneno rahisi yanayodukuliwa kwa dakika. Natumia nenosiri refu lenye mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo, namba na alama kwa sababu urefu na mchanganyiko ndizo nguvu halisi. Kila akaunti muhimu ina nenosiri lake kwa sababu kutumia moja kila mahali ni uvivu hatari. Situnzi nenosiri kwa hisia natumia mfumo au musimamizi wa nenosiri ili kupunguza makosa ya kibinadamu. Pia naweka uthibitishaji wa hatua mbili kwa sababu nenosiri peke yake sio ngome tena. Sihifadhi nenosiri kwenye karatasi ovyo au kwenye noti za simu kama mtu asie jijali.

Ndoto yangu kubwa sio kuwa maarufu wala kuonekana mzuri machoni pa watu, bali kuwa mtu mwenye thamani isiopingika. Nataka kufikia kiwango ambacho, uwezo wangu unatengeneza fursa badala ya kuziomba. Ndoto yangu ni kujenga kitu kinachonizidi mimi, mfumo, taasisi, au kazi itakayo endelea hata ni kiwepo au nisipo kuepo. Si tamani maisha ya starehe tupu natamani maisha ya athari. Nataka kuwamka kila siku nikijua ninajenga kitu chenye uzito. Si kufukuzia mshahara kama roboti. Ndoto yangu nikuwa huru kifikra na.

Ndiyo, napenda maua lakini si kwa sababu ya uzuri wa juu juu pekee. Watu wengi hupenda maua kwa rangi na harufu. Mimi nayapenda kwa somo lake la nithamu na mchakato. Huwa nzuri ni matokeo ya muda, mazingira sahihi na matunzo. Sio bahati. Hilo hunikumbusha kuwa chochote chenye thamani kinahitaji subira na mpangilio. Sipendezwi na maua yalio katwa tu kwa mapambo napendelea kuyaona yakikuwa na kushinda mazingira magumu. Huwa linalo chanua mahali pagumu hunifundisha zaidi kuliko maua ya kununua dukani. Maua unionyesha kuwa uzuri wa kweli kutoka kwenye afya ya ndani wala sio rangi ya nje. Pia hunikumbusha kuwa kudumu ni muhimu kuliko kuvutia.

Uwezo ningeopenda kuwa nao zaidi ni ule wakujifunza haraka na kwa kina kuliko mtu wa kawaida. Sitamani nguvu za miujiza na tamani akili inayo nyumbulika. Inayo weza kuingia kwenye eneo jipya na kulimudu kwa muda mfupi. Watu wengi hutaka vipaji vya kushangaza. Mimi nataka mfumo wakujijenga upya kila inapo bidi. Uwezo wakufikiri ki mkakati na kuona mbali hunivutia zaidi kuliko vipaji vya kuonyesha. Nataka kuwa mtu anaye weza kuchambua tatizo lolote, kulivunja vipande na kutengeneza suluhisho linalofanya kazi. Ningependa pia kuwa na uwezo mkubwa wakujithibiti kwa sababu nidhamu inazidi kipaji kwa umbali mrefu. Uwezo wa kuwasiliana kwa uwazi na kushawishi kwa hoja wala sio kwa kelele.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni lile la kutatua matatizo na kuboresha mifumo. Sipendezwi na kazi zinazohusu kurudiarudia bila kufikiri kwa sababu hizo zinaua akili pole pole. Napenda jukumu linalonilazimisha kuchambua, kuamua na kuajibika kwa matokeo. Kuwa mtu wa kuzima moto hunifaa zaidi kuliko kuwa mtazamaji wa taratibu dhaifu. Napenda nafasi ambapo makosa hayawezi kufichwa. Kwa sababu hapo ndipo uwezo wakweli hujitokeza. Jukumu la kuongoza mchakato au mradi hunivutia zaidi kuliko la kubeba tu sehemu ndogo bila picha kamili. Wengi hupenda kazi rahisi ili wajisitiri, mimi napenda kazi ngumu ili nijipime. Napenda jukumu linalonipa mamlaka ya kuboresha badala ya kulalamika. Pia napenda kuwa daraja kati ya tatizo na suluhisho.

Ndiyo, nimewahi kulima na hilo halikuwa zoezi la kujifurahisha kama watu wengi wanavyo dhania. Kilimo kilinifunza haraka kuwa chakula hakitoki dukani, kinatoka kwenye jasho, subira na nidhamu. Ukichelewa kupanda, unavuna hasara. Kulima kulinifanya niheshimu mchakato kwa sababu ardhi, haidanganyiki na maneno. Nilijifunza kuwa juhudi ndogo za kila siku kushinda nguvu kubwa ya siku moja. Pia kulinifunza kuwa mazingira huwezi kuyathibiti lakini unaweza kujipanga kuyakabili. Watu wengi hudharau kilimo kwa sababu hawajaonja uchovu wake. Kwangu, kilimo kilikuwa darasa la vitendo na mipango, muda na pia uajibikaji. Ukitia uzembe, matokeo huonekana wazi bila huruma.

Mafanikio ya binafsi ninayo ya thamini kazini, sio tu kupandishwa cheo bali kuona wezo wangu umeongezeka kwa vitendo. Na thamini zaidi pale ninapo weza kutatua tatizo ambalo awali lilinishinda. Mafanikio ya kweli kwangu ni kuboresha mchakato au mfumo na kuona matokeo yake yakidumu. Sipimi mafanikio kwa sifa za juu, bali kwa athari ninayo acha. Nathamini ninapo jenga nithamu ya kufanya kazi hata bila kushinikizwa. Pia ninayathamini mafanikio ya kushindwa kisha kusimama tena nikiwa mkali zaidi. Kila ujuzi mpya ninao mudu kazini ni ushindi ninao uheshimu kuliko vieti. Na thamini uwezo wa kuaminika kwa sababu kuaminika ni nadra kuliko kipaji.

Ndio, ni mewahi kununuwa tikiti za tukio, lakini sifanyi hivyo kwa msukumo wakundi au uwoga wa kukosa. Sinunui tikiti kwa sababu watu wote wanaenda, kwa sababu huo ni udhaifu wa kufuata mkumbo. Na nunua tu kama tukio linadhamani halisi kwangu ama kwa kujifunza. Mutandao wa watu au uzoefu wakipekee. Sioni maana ya kulipia kelele, musongamano na picha za kupakia mtandaoni bila faida ya kweli. Kabla sijanunua tikiti na jiuliza wazi. Hili tukio litanipeleka hatua gani mbele? Kama jibu ni burudani tupu, mara nyingi na kataa. Watu wengi hutumia pesa kununuwa hisia za muda mfupi. Mimi nataka kununuwa thamani ya muda mrefu. Pia mimi huangalia maandalizi, waandaaji na yaliyomo. Si matangazo matamu. Sifurahishwi na jina kubwa kama dani. Hakuna kitu cha kunijenga.

Kila siku, napendelea kutumia usafiri wa uma au kutembea kwa miguu kulingana na umbali. Badala ya kujifungia kwenye starehe zisizo na maana. Kutembea hunifanya niwe hai, kufikiri na kuona mazingira badala ya kuyapita kama kivuli. Usafiri wa uma unilazimisha kupanga muda vizuri, si kuishi kwa mazoea ya kubahatisha. Watu wengi ukimbilia pikipiki au gari hata kwa mita miatano. Mimi naona huo ni uvivu uliopakwa jina la maendeleo. Nikitumia usafiri wa uma, mimi hutumia muda huo kusoma au kupanga siku yangu. Sipimi usafiri kwa hadhi na upima kwa ufanisi na athari zake kwa mwili na akili. Pia unisaidia kubaki nimeunganishwa na uhalisia wa watu sio kuishi kwenye mapovu ya faraja.

Natazama video mtandaoni hasaa YouTube, lakini siitumii kama dampo la kupoteza muda. Nachagua maudhui yanayoongeza ujuzi, mtazamo, au taarifa, si porojo za kujaza kichwa. Watu wengi hutazama chochote kinachopita mbele yao. Mimi nachuja kwa ukali. Pia, mimi hutumia majukwaa mengine kulingana na aina ya video. Kama mafunzo, makala au mihadhara, sitafuti tu burudani natafuta maarifa na mifano halisi. Nikiingia kutazama video huwa na lengo, si kupeperushwa na algorithm kama mtu asiye na mwelekeo. Nachukia video ndefu zisizo na hoja, hata kama zina watazamaji milioni. Napendelea ubora wa wazo kuliko ubora wa picha.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu janja. Kwa sababu ndicho kitovu cha kazi, mawasiliano na taarifa. Lakini sijidanganyi, siipendi kwa starehe, bali kwa uwezo wake wakuniongezea ufanisi. Ndani yake, kuna zana za kupanga, kujifunza, kuwasiliana na kuthibiti kazi. Watu wengi ni watumwa wa simu zao. Mimi nataka iwe mutumishi wangu naitumia kupanga siku, kuhifadhi mawazo na kufuatilia malengo badala ya kuuwa muda. Bila simu, ningepoteza kazi, upatikanaji wa taarifa na urahisi wakuratibu mambo. Hata hivyo siiruhusu inithibiti kwa arifa zisizo na maana. Nimeweka mipaka ya matumizi kwa sababu kifaa chenye nguvu bila nidhamu hugeuka sumu.

Napendelea baridi kuliko joto kwa sababu baridi hunilazimisha kuwa makini na mwenye nidhamu. Joto hunifanya mzito, mchovu na mzembe kifikra. Kana kwamba akili inazimwa polepole. Baridi huniamsha hunifanya nihisi mwili wangu na kufikiri kwa uwazi zaidi. Watu wengi hukimbilia joto kwa starehe, mimi nachagua baridi kwa utendaji. Ni rahisi kupambana na baridi kwa mavazi na mwendo. Lakini joto likizidi, linakutawala bila kuuliza. Baridi hunifundisha kujipanga, wakati joto hunibembeleza nizubae. Sifurahishwi na mazingira yanayo nifanya nilegee, napendelea yanayonifanya niwe macho. Pia, baridi hunifanya niesimu nishati, pumzi na mzunguko wa mwili. Najua watu wengi huchukia baridi, lakini chuki yao mara nyingi, ni uvivu uliovaa jina la faraja.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema, si kwa sababu ni rahisi, bali kwa sababu ni ngumu na yenye matokeo. Kuamka mapema, hunipa saa ambazo dunia iko kimya na visingizio havijaamka. Hapo ndipo nafikiri vizuri napanga na kufanya kazi nzito bila kuvurugwa. Watu wengi hujisifia kukesha usiku, lakini ukweli ni kwamba mara nyingi ni matokeo ya kukosa nidhamu mchana. Asubuhi hunipa mwanzo wa ushindi. Badala ya kuanza siku nikiwa na deni la muda. Kuamka mapema, hunilazimisha kulala kwa mpangilio na hilo linajenga nidhamu ya maisha yote. Usiku mara nyingi, umejaa uchovu, maamuzi, dhaifu na burudani, zisizo na mwelekeo. Sitaki kufanya kazi bora, nikiwa nimechoka. Nataka kuifanya nikiwa kwenye kilele cha nguvu zangu.

Napendelea paka kuliko mbwa na sitasema hivyo ili kupendeza mtu ya yote. Paka hunivutia kwa sababu hawajilazimishi kukubalika. Wanaheshimu mipaka yao na yako. Mbwa ni waaminifu, lakini mara nyingi uaminifu wao huenda sambamba na utegemezi kupita kiasi. Paka hunifundisha thamani ya uhuru na utulivu, wala siokelele na kurukaruka. Sipendi wazo la mnyama anaye hitaji kuthibitishwa kila dakika. Napenda yule anaye kaa imara bila kushinikizwa. Paka wananithamu ya asili na hujua lini waje na lini waondoke. Watu wengi huchagua mbwa kwa sababu wanataka kujisikia wanahitajika. Mimi nachagua paka kwa sababu naheshimu uhuru. Paka hawakufanyi ujisikie mkubwa wanakulazimisha ujiheshimu. Pia hunikumbusha kuwa ukaribu wa kweli hauhitaji makelele. Hilo halimaanishi na chukia mbwa. Bali sipendezwi na utegemezi wao. Kwa kifupi napendelea paka kwa sababu wanaonyesha nguvu tulivu, uhuru na mipaka wala sio kufuata ovyo.

Ningependa kutembelea berlin. Si kwa sababu ni maarufu, bali kwa sababu ni mji uliobeba historia nzito na mageuzi ya kweli. Berlin haijajengwa juu ya anasa, imejengwa juu ya maumivu, mgawanyiko na kujijenga upya. Nataka kuona mahali ambapo dunia iligongana kifikra, kisiasa na kiteknolojia. Watu wengi hutamani miji ya mapambo kama Dubai au Paris kwa picha. Mimi na tamani mji wa masomo. Berlin hunivutia kwa sababu ni kitovu cha sayansi sana na ubunifu usio na kiburi. Ni mji unaokulazimisha kufikiri wala sio kujisikia. Nataka kutembea kwenye barabara zake nikijua kila kona ina hadithi ya kushindwa na kusimama tena. Sitaki kusafiri kwa starehe tu, nataka kusafiri kwa kupanua akili. Berlin pia hunipa nafasi ya kujifunza moja kwa moja kuhusu nidhamu ya ujerumani na mifumo yao ya kazi. Najua si mji wa kupendeza kila mtu. Na hilo ndilo hasa linalonivutia. Kwa kifupi, ningechagua berlin kwa sababu ni mji wa mawazo, mabadiliko na ujenzi wa upya.

Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni mbio za mita mia moja kwa sababu ni kipimo cha kweli cha uwezo wa binadamu bila mapambo. Ndani ya sekunde chache udhuru wote huanguka na kinachobaki ni maandalizi, nidhamu na ujasiri. Napenda mchezo huu kwa sababu hauruhusu kujificha nyuma ya timu. Uko pekee yako, dhidi ya saa na mwili wako. Kila mwanzo wa mbio hunikumbusha kuwa kosa ndogo linaweza kukuangusha. Hata kama una kipaji kikubwa mbio fupi hunifundisha thamani ya kujiandaa muda mrefu kwa tukio fupi sana. Watu wengi hupenda michezo ya kelele na burudani. Mimi napenda mchezo unaokata ukweli bila huruma. Hapo hakuna bahati, kuna muitikio, mbinu na nidhamu ya mwili.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni YouTube. Lakini si kwa starehetu kama watu wengi wanavyo fanya. Ninaitumia kama chombo cha kujifunza na kuchunguza mawazo mapia. Sio kila video, bali ninachuja makini yaliyomo ili nisipitwe na kelele zisizo na maana. Pia natumia Google Maps kwa kupanga ratiba za kazi na mikutano. Siyo kwa kubahatisha kutembea bila mpangilio. Kalenda pia ni programu ambayo siwezi kuishi bila. Kwa sababu bila kupanga muda kikamilifu, siku zinageuka kuwa porojo ya vilema. Pia mimi hutumia gmail kila siku lakini si kusoma barua tu bali kwa kusimamia mwasiliano muhimu na kuondoa arifa zisizo hitajika. What's up? Pia mimi hutumia lakini najizuia kuingia kwenye makundi ya siyo natija.

Kazi na masomo yangu ninavichukulia kama maabara ya kujijenga wala sio kama vitu vya kupitisha muda. Sifanyi kazi ili nionekane kuwa nina kazi nyingi ila nafanya ili nipate ujuzi unaoweza kupimika. Masomo kwangu sio kukariri ni kujenga uwezo wa kufikiri, kuchambua na kutatua matatizo. Nachagua kujifunza vitu vinavyo niongezea nguvu ya kiutendaji, sio vinavyo pamba wasifu tu. Kazi yangu inanilazimisha kuwajibika kwa matokeo wala sio kwa juhudi pekee. Najikosoa mara kwa mara kuona kama ninakua au ninajirudia kwa jina la uzoefu. Sitaki kuwa mtaalamu wa nadharia bila athari halisi. Pia sitaki kuwa mfanyikazi wa mkono bila akili inayoendelea kukua. Kila ninachofanya nakipima kwa swali moja. Kinanifanya bora au kinanilaza?

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuanza kukata ukimya na unafiki mapema. Ninasema wazi malengo na matarajio kwa sababu timu nyingi hushindwa sio kwa kukosa uwezo bali kwa kukosa mwelekeo. Ninatengeneza mazingira ambayo watu wanalazimika kuchangia mawazo. Sio kukaa kama watazamaji. Nawapa watu majukumu ya wazi ili uwajibikaji uwe na mwenyewe nasukuma mawasiliano ya moja kwa moja kwa sababu migongo na porojo huuwa timu haraka na thamini matokeo kuliko maneno hivyo na wapongeza wanao tekeleza sio wale wanao ongea sana. Pia sikimbii migogoro naitumia kuondoa ukungu na kujenga uaminifu wakweli. Nawahimiza watu wakosowe mawazo, sio watu ili akili ishinde. Ninatengeneza mifumo ya kazi inayo lazimisha kushirikiana badala ya kutegemea mtu.

Na kuenda mahali pa ibada mara chache lakini kwa makusudi, sio kwa mazoea ya kuonekana mwema. Sifuatilii idadi ya siku ili nijifariji, ninatafuta maana na athari. Naenda pale ninapojua nitapata muda wa kujitafakari na kunyoosha mwelekeo wangu. Watu wengi huenda kila wiki lakini tabia zao hazibadiliki na huo ni upotevu wa muda. Kwangu, ibada bila mabadiliko ya vitendo ni kelele tupu. Ninaweza kuenda mara moja au mbili kwa wiki kulingana na ratiba na hitaji la ndani. Ninachotafuta siyo kiti cha kukalia bali msukumo wa kuwa bora. Siendi kujificha makosa naenda kuyakabili.

Ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa uwazi na moja kwa moja, wala siyo kwa kuzunguka na kuficha mambo. Sipendi ujumbe wa kubahatisha, nasema ninachohitaji, lini na kwa kiwango gani cha ubora. Natumia njia rasmi kama barua pepe na majukwaa ya kazi kwa mambo muhimu ili kuwe na kumbukumbu. Kwa mawasiliano ya haraka, natumia ujumbe mfupi au simu, lakini si kwa porojo, zisizo na lengo. Katika mikutano, nachangia kwa hoja na takwimu, siyo kwa kelele au siyasa za kupendana. Ninasikiliza kwa makini kabla sijajibu, kwa sababu kuelewa vibaya ni chanzo kikubwa cha migogoro kazini. Natoa mrejesho wa moja kwa moja hata kama haupendezi kwa sababu uongo wa upole huuwa utendaji. Pia nawahimiza wengine wazungumuze wazi bila kuogopa lakini wawajibike kwa wanachosema. Situmii mawasiliano kufunika makosa nayatumia kuyarekebisha. Najua timu nyingi hufa kwa ukimya na maneno matamu. Mimi nachagua uwazi na matokeo kwa kifupi nawasiliana ili kusukuma kazi mbele si kulinda hisia au kujenga makundi.

Ndiyo, napenda kupiga picha, lakini si kwa sababu ya kubofia kamera ovyo kama watu wengi hufanya. Napiga picha kwa makusudi, si kwa musukumo wa kila kitu kinacho pita mbele ya macho. Kwangu, picha ni chombo cha kuona kwa kina, si cha kujionyesha. Watu wengi upiga picha ili waonekane, mimi napiga ili nielewe. Napenda kunasa hisia, mwanga au hadithi wala tu, wala siyo tu sura. Sipendi maktaba iliojaa picha zisizo na maana napendelea chache zenye uzito. Kupiga picha unilazimisha kupunguza mwendo na kuangalia mazingira kwa umakini. Jambo ambalo watu wengi hawafanyi tena. Pia unifundisha subira kwa sababu picha nzuri haitoki kwa kubahatisha. Sipigi picha kwa sifa napiga kwa mazoezi ya macho na akili.

Naenda maktabani mara chache, lakini kila ninapoenda, naenda kwa kusudi kali. Siendi kuhesabu siku, naenda kuchimba maarifa ninayohitaji kwa wakati huo. Watu wengi hukaa maktabani kama mapambo ya wasomi. Mimi huingia kama mfanyakazi wa akili. Naweza kuenda mara moja au mbili kwa wiki, nikiwa na mradi mzito, na kisha nikakaa wiki bila kuenda kama nina vianzo bora kwingine. Kwangu, maktaba si mahali pa kukaa ni chombo cha kutumia. Nikienda, mimi hutoka nikiwa na majibu, siyo vumbi kwenye daftari. Sipendi kukaa muda mrefu bila matokeo, yanayopimika. Pia nachagua maktaba kwa utulivu wake siyo kwa wi-fi yake. Najua watu wanaoenda kila siku lakini hawajui wanachotafuta.

Kutoka dirishani mwangu, naona siyo tu manthari bali kiocha jinsi dunia inavyo songa bila kuniuliza. Naona watu wakikimbia shuguli zao, wengi wakiwa na haraka lakini wachache wakiwa na mwelekeo. Barabara inanionyesha nithamu na uzembe kwa wakati mmoja kulingana na anaye pita. Miti na anga unikumbusha kuwa asili inaendelea bila kujali kelele zetu. Sioni uzuri wa juju tu naona mifumo, mikongano na fursa zilizo potea. Kila asubuhi, muanga hunikumbusha kuwa siku mpya ni rasili mali, si mapambo. Wakati wajioni, vivuli unionyesha jinsi muda unavyo teleza bila huruma. Nikiwa natazama nje na jikosowa kama ninakuenda sambamba na muendo huo au nimesimama nikiangalia.

Kila jioni kabla ya kulala, sifungi siku kama mtu alienusurika tu naifunga kama mtu anayejithamini. Nachukua dakika chache kuipitia siku yangu na kujiuliza wazi nilifanya nini chenye maana na nini kilikuwa upuuzi. Siandiki mambo ya kujifariji naandika makosa, ucheleweshaji na fursa nilizopoteza. Kisha napanga jambo moja au mawili makuu ya kesho ili nisiamke kama karatasi tupu. Huwa napunguza matumizi ya simu kwa makusudi. Kwa sababu kulala ukiwa umejaa kelele za mtandao ni ujinga wa hiyari. Ninasoma kidogo au kutafakari ili kuizima akili polepole badala ya kuipiga breki ghafla. Pia mimi hujiuliza kama hatua zangu za leo zilinisongeza au zilinichelewesha. Kama siku ilikuwa dhaifu naiahidi kesho iwe kali.

Napendelea suruali kuliko sketi na sitasema hivyo kwa aibu wala mazoea. Suruali inanipa uhuru wa mwendo, utendaji na umakini bila kujali mazingira. Sketi inaweza kuwa nzuri kwa mwonekano lakini mara nyingi haijajengwa kwa kazi nzito au harakati za haraka. Mimi nachagua mavazi kwa kazi yake kwanza. Sio kwa mapambo yake. Sipendi kuvaa kitu kinachonifanya nijitambue kila dakika badala ya kuzingatia ninacho fanya. Suruali huniruhusu kukaa, kutembea, kufanya kazi na kubadilika bila kizuizi. Watu wengi huchagua mavazi ili waonekane. Mimi nachagua ili niweze kufanya. Sketi si mbaya lakini kwangu ni chaguo la hali maalum. Sio msingi wa kila siku. Sitaki nguo inayohitaji kubembelezwa nataka inayoniunga mkono.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni julai. Si kwa sababu ya sherehe au hisia tupu, bali kwa sababu ya hali yake ya utulivu na nidhamu. Julai huwa na baridi kiasi na hilo hunifanya nifanye kazi kwa umakini bila kulegea. Ni mwezi unaonilazimisha kuamka, kupanga na kusonga bila kubebwa na joto. Watu wengi hupenda miezi ya kufurahisha. Mimi napenda mwezi unaonifanya kuwa mkali kifikra. Julai hunipa mazingira mazuri ya kutadhmini nusu ya mwaka bila makelele. Pia ni kipindi ambacho malengo huonekana wazi. Umechelewa au unasonga. Hakuna kisingizio cha mwanzo wa mwaka tena. Na hakuna kulegea kwa mwisho wa mwaka bado. Julai hunifanya nikate upuzi na kurudi kwenye msingi wa kazi.

Ndiyo, napenda kuogelea, lakini si kwa sababu ya kupiga mbizi ovyo kama burudani ya likizo. Naona kuogelea kama mazoezi kamili ya mwili na jaribio la uthibiti wa pumzi na akili. Maji haya kubembelezi ya kikushinda. Unajua papo hapo. Kuogelea hunilazimisha kuwa mtulivu kupanga mwendo na kuheshimu mipaka ya mwili. Watu wengi hupenda maji kwa kupiga picha, mimi nayapenda kwa kunivunja na kunijenga upya. Hunifundisha kuwa nguvu bila mbinu ni kelele tu. Pia hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo bila kukimbia matatizo. Sifurahishwi na kuogelea kwa kelele napendelea vipindi vya kimya vinavyonifanya nikabiliane na pumzi zangu. Kuogelea hunifanya nijue haraka kama niko fiti au najidanganya.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni maji kwa sababu sihitaji kujidanganya kwa sukari ili nijisikie hai. Maji hunipa uhai halisi na msisimuko wa dakika chache unao nunua uchovu wa baadaye. Watu wengi hudharau maji kwa sababu hayana ladha kali na huo ni uthibitisho wa jinsi walivyo zoeshwa na vitu bandia. Ninayapenda kwa sababu hunifanya nifanye kazi vizuri, kufikiri kwa wazi na kudhibiti mwili wangu. Sinywi maji kwa mazoea tu, nayanywa kama mkakati wa afya na utendaji. Kila ninapo chagua maji na chagua nidhamu badala ya tamaa. Pia napenda chai isiyo na sukari nyingi kwa sababu hunipa umakini bila kunivuruga. Sinywi vinywaji ili nijiburudishe, nanywa ili nijitenge, najua vinywaji vitamu vinapendwa zaidi, lakini kupendwa hakumaanishi kufaa. Sipimi kinywaji kwa ladha ya ulimi, na pima kwa athari ya kikwa mwili baada ya saa kadhaa. Kwa kifupi, kinywaji ninacho kipenda zaidi ni maji kwa sababu hunipa uwezo wala sio kisingizio.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa, lakini si kwa mtindo wakubonyeza kamba hovyo ili nijiite mwanamuziki. Nilianza kwa sababu nilitaka kuelewa nidhamu ya sauti. Ukweli ni kwamba, gitaa lilinionyesha mapema kuwa hamasa bila mazoezi ni kelele tupu. Kulikuwa na nyakati nilitamani kuacha kwa sababu vidole vinauma na maendeleo huwa polepole sana. Lakini hapo ndipo somo halisi lilipoanza. Kubaki hata pale hakuna matokeo ya haraka. Sikujifunza kwa kutazama video tu. Nilijilazimisha kufanya mazoezi ya msingi ambayo watu wengi huyakimbia. Niligundua haraka kuwa kuiga wana muziki bila kuelewa misingi ni kujidanganya. Gitaa lilinifundisha kusikiliza kwa makini, kuheshimu muda na kukubali kuwa makosa ni sehemu ya ujenzi. Sijifanyi mtaalamu lakini nimewahi kulishika gitaa vya kutosha. Kujua kuwa kipaji bila kazi ni hadithi ya watoto. Kama nitarudi kujifunza tena, sitaanza na nyimbo, nitaanza na nidhamu. Kwa kifupi, nimewahi kujifunza kupika gitaa na lilikua somo la tabia zaidi kuliko la muziki.

Ndiyo, natumia vidole kwa mawasiliano, lakini si kwa michezo ya mikono isiyo na maana. Nazitumia kusisitiza hoja, kuelekeza, na kufafanua pale maneno ya napo shindwa kuwa wazi. Mawasiliano si sauti tu. Mwili nao huzungumuza, na mtu asiye utumia hupoteza nusu ya ujumbe. Hata hivyo, siyamini katika kutegemea ishara bila maneno. Kwa sababu hilo mara nyingi husababisha tafsiri potovu, vidole vinapaswa kuunga mukono ujumbe, siyo kubadilisha. Watu wengi hutumia mikono kwa mazoea bila kufikiri, mimi hujitahidi kuitumia kwa makusudi. Nikionyesha kitu na hakikisha ishara yangu inaendana na ninacho sema. Sitaki kuonekana kama na cheza, nataka kueleweka. Pia, najua ishara zinaweza kumaanisha vitu tofauti kwa tamaduni tofauti. Hivyo, nachuja matumizi yake kulingana na mazingira. Mawasiliano bora siyo kelele za mwili. Ni mwafaka kwa ujumbe na ishara. Kwa kifupi, natumia vidole kwa mawasiliano pale vinapo ongeza uwazi, sio pale vinapo ongeza fujo.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma, lakini si kwa ajili ya kujionyesha au kufuata kelele za kundi. Naicheza kama mazoezi ya mwili na akili, siyo kwa tamasha la kujionyesha. Ngoma hunilazimisha kuthibiti mwili, pumzi na muda. Na hilo sio jambo la mzaha. Watu wengi hucheza ili wasahaulike. Mimi nacheza ili nijitambue zaidi. Napenda mitindo inayo hitaji mpangilio na nithamu. Sio kurukaruka bila mwelekeo. Ngoma hunifundisha kuwa mwili unaweza kufunzwa kama akili. Lakini lazima ukubali muanzo wa kuwaibisha. Sikimbii makosa jukwani nayatumia kuboresha muendo wangu. Sichezi kila wakati nacheza pale ninapojua nitatoa kitu bora kuliko jana. Sipendi ngoma za kufuata wimbi napenda zile zinazo nilazimisha kufanya kazi. Kwangu ngoma sio burudani tupu ni zana ya kujenga uratibu na kujiamini. Kwa kifupi napenda kucheza ngoma pale zinapo nijenga siyo pale zinapo nifanya nionekane.

Ndiyo, navaa saa, lakini sio kwa mapambo wala kuonyesha hadhi. Navaa saa, kwa sababu ninaheshimu muda na mtu asiyeheshimu muda wake, uwezi kumwamini kwa chochote. Sitegemei simu kila dakika kuniambia saa ngapi, kwa sababu huo ni uvivu wa kupanga. Saa hunikumbusha kimya kimya kuwa kila dakika inayopita haiombi rathi. Watu wengi huvaa saa ili ionekane, mimi naivaa ili nifanye kazi. Nikiitazama najiuliza kama ninatumia muda au ninaua muda. Saa unisaidia kueka mipaka ya kazi, mapumziko na ahadi, sipendi kuchelewa na sitaki kuwa mtu wa visingizio. Navaa saa rahisi, sio ya makelele, kwa sababu kazi haihitaji kelele. Kama sina saa, najua nithamu yangu hushuka pole pole. Kwa kifupi navaa saa siyo kwa mtindo bali kwa uwajibikaji.

Napendelea kucheza michezo kuliko kuangalia kwa sababu kushiriki hunijenga zaidi kuliko kushangilia. Kutazama pekee hunipa hisia lakini kucheza hunipa uwezo mafunzo na ukweli wa mipaka yangu. Watu wengi hupenda kukaa na kutoa maoni. Mimi napenda kuingia uwanjani na kupimwa. Kucheza, michezo, hunilazimisha kuwa na nidhamu, uthabiti na ushirikiano wa kweli. hunifunza kushinda bila kiburi na kushindwa bila kujidharau. Kutazama michezo unaweza kufanya mara chache kwa kujifunza mbinu au kupata motisha. Si kama mtindo wa maisha, sipendezwi na kupiga kelele kwa ushindi wa mtu mwingine. Wakati mwili wangu umelala, michezo kwangu ni zana ya kujenga afya, tabia na akili ya ushindani.

Ndiyo, napenda kulima bustani, lakini si kwa sababu ya kupendezesha macho tu. Nalima kwa sababu bustani hunifundisha nidhamu, subira na ukweli wa mchakato. Huwezi kuharakisha mmea kwa maneno. Lazima ufanye kazi sahihi kisha usubiri. Kulima hunionyesha wazi matokeo ya uzembe na matokeo ya umakini. Sipendi bustani ya mapambo pekee napendelea bustani inayozalisha kitu chenye maana. Watu wengi hupenda wazo la bustani lakini hawapendi kazi yake na hapo ndipo wanapojidanganya. Bustani hunifanya ni heshimu ardhi, muda na mpangilio. Pia hunipa nafasi ya kufikiri bila kelele za bandia. Nalima ili nijikumbushe kuwa maendeleo ya kweli huanza polepole lakini hudumu.

Ninapunguza matumizi ya plastiki kwa kuanza kukata uvivu wangu mwenyewe. Kwa sababu, plastiki nyingi hutumiwa si kwa lazima bali kwa mazoea. Natumia chupa ya maji inayoweza kutumika tena badala ya kununua chupa kila siku kama mtu asiyejijali. Nikienda kununua vitu, mimi hubeba mfuko wa kitambaa badala ya kukubali mifuko ya plastiki kila mara. Nachagua bidhaa zilizo na vifunganisho vichache au vinavyoweza kurejelewa. Situmii plastiki za matumizi ya mara moja kama vijiko, mirija na sahani za kutupa ovyo. Najaribu kurekebisha na kutumia tena vitu kabla sijavitupa kwa sababu kutupa haraka ni tabia ya watu wavivu.

Napendelea kula nyumbani kuliko kula nje kwa sababu nyumbani ninathibiti ninachokula badala ya kukabidhi mwili wangu bahati. Kula nje mara nyingi ni raha ya ulimi, sio huduma kwa afya. Nyumbani najua viungo, usafi na kiasi na hilo ni nguvu watu wengi wanajinyima. Watu hupenda kula nje kwa sababu ni rahisi, mimi napendelea kilicho sahihi kuliko kilichopendwa. Kula nyumbani hunilazimisha kupanga, kununua kwa akili na kuwajibika kwa uchaguzi wangu. Pia hunisaidia kuokoa pesa na kuzielekeza kwenye mambo yenye maana zaidi kuliko sahani ya dakika kumi. Kusema kweli, kula nje mara kwa mara ni uvivu uliopakwa jina la starehe.